Yea maua ni mzuri na pia yapendeza katika kunukia kwake yea ukitazama pia huwa inaleta the eneo ile lakuonekana. Rahari inapendeza, inavutia, inabadilisha harufu, harufu ya eneo yea napenda maua sana, maua yapendeza zaidi.

Ya hari ya hewa ambayo mimi hupenda sana ni hari ya wakati kuna mvua. Maana wakati huo huo nasikia ninaweza kupumzika vizuri. Na pia huo nasikia ninaweza kufanya kazi zangu. So wakati huo ndio naweza amka nitoke ni nze kufuanguo katika ile hari. Na kwangu huwa inanipendeza zaidi.

Jinsi ya kujienga mawasiriano mema na wafanyikazi wengine, eneo moja ni kujifudisha kuwa wazi na kutafta kujua hari ya kawaida ya mtu, ya kwamba mnaeza patana, unamuuliza hari yake, amerara vipi, ameamuka vipi, unamjuria hari ya maisha yake ya kawaida na kujifudisha kuwa wazi na kujifudisha kuwa unaeza kuwa msaada, ya kwamba unaeza msaidia. Hata ukiwa juu yake, ama ukiwa mdogo wake, unajifudisha, mahali unaweza msaidia, utaingiria na uweza kusaidia.

Rengo rangu, rengora muda mrefu, na ambaro ni naro kazini, eneo moja ni kufika eneo ra kujenga biashara yangu kibinafsi. Na katika kujenga biyashara yangu kibinafsi, kuna maeneo kadha ninaangaria maana katika biashara ni nahitaji watu, wenye tutafanya na wao na ninahitaji kufikia pia kiwango cha kusaidia ware wamenizunguka, kusaidia mji ambao niko, kusaidia eneo lenye niko, ndivyo sisi wote tukae ni kuinuka tunaiuka kwa pamoja.

Ya, eneo ra ushirika katika jamii yangu, wakati mwingi sana ni kutafuta muda, muda ambao tunaweza keti pamoja, muda ambao tunaweza omba pamoja, muda mbao tunaweza kura pamoja, muda mbao tunaweza kila mtu tubadilishane kima wazo, kila mtu anene, kila kitu anaona kikosawa, kile hakimfraishi, katika jamii tunaangaria mpaka tunasonga bere.

Ya napenda kusoma sana vitabu za za dini. Haswa, ni kweri huwa nasoma za zadini zote, lakini haswa za ukristo. Nikitaka kujua chanzo, mambo yenye wale walitangulia wafuasi, wa kwanza, kuhusu mitume, mambo yale ilitokea kwao, mambo mengine waliweza kusimama vipi, wakati walipigwa sana waliweza kusimama vipi. So vitabu zile mostly wakati mwingi huwa zinanifurahisha ni vitabu vya dini. Zenye zinaongea kuhusu dini, mwanzo wa dini, mahari dini, imefika.

Katika kinyoaji, kinyoaji ni napenda vinyoaji kama mbili. Kinywaji cha kwanza chenye napenda sana ni chai. Lakini chapiri pia napenda juisi. Lakini pia napenda chai sana. Kwa sababu kwangu hua nasikia nina inanipea raha furani. Na pia ina nipea kupumzika. Kupumzika vyema kwangu. Ya na nikiangalia ata kutoka kitambo. Nilipo zariwa kama kuna kitu nimekunywa sana kutoka utotoni. Nikuwa ni chai kwa njia kubwa.

Ya, ningependa kujaribu mchezo wa kukimbia, maana ni kitazama eneo moja hua inakupea kutembea sana, kuenenda maeneo tofautitofauti sana, na pia hua inakupea kukutana na watu wengi sana, na pia hua ni mazoezi, inakufanyisha mazoezi, unafanyisha mwiri wako mazoezi, so itakusaidia hata katika eneo ra afya yako, katika maisha yako.

Ya, kuringano na vitisho ama kutokano na vitisho vya mtandao, eneo moja huwa nahakikisha, nimeweka vitu vya usarama. Nimeweka nakuta nimeweka pini yangu, nimeificha, sipeani, naweka kidore, pia na hakikisha, hakuna mtu anajua ama hakuna mtu anawefikia, na pia jabo ringine na hakikisha, kila kitu chenye ninaweka, pia ninaweka nikiwa sawa. So, na ninahakikisha pia sifungui vitu ambazo hazinihusu, Nikiona kitu sikiamini, sikifungui kamwe.

Kwangu napenderea tishati, tishati kwa sababu inanipea pumziko viyema, inanipea inaruhusu hewa kuingia, inaruhusu kukaa vire nataka. Inanipea kwa tishati, tishati nina pumzika vyema, ninasikia nikiwa nawezafanya chochote chenye nahitaji. Isipo kuwa wakati kama nikiwa mchugaji vire nahitaji kuhubiri, wakati wa sasa huwa napendezwa na shati. Divyo niitumie na pia divyo watu wakiniangaria waone kwamba ni kosawa, niko vyema.

Ya, haswa hakuna mtu hupendezwa na kusubiri kwenye mstari, lakini pia kusubiri katika kwenye mstari, huwe inapea mtu kuwa na subira. Huwa inajenga mtu subira. Ata kama wakati mwngine utasikia umechoka, wakati mwingine unaona ungetaka kuharakishiwa, usisimame pare sana. Maana wakati mwingine utasimama usikia umechoka, wakati mwingine kuna jua na umesimama kwa mstari, so unasikia s imahali pazuri sana ungete. Ugependele akua.

Kwangu sipendezwi sana na kuzungumza kuhusu siasa. Ana jambo ra kwanza mimi si mwana siasa. Na jambora piri ni kiwa kama mchungaji ni na watu wote wa mwenye wa kukatika siyasa zote. Na siasa pia wakati mwingi huwa ni machafuko. So wakati mwingi ukisha ingiria katika siasa utahudu umengia enero yenye huawezi kujizuiria kuchafuka. Lazima utachafuriwa. Na so mimi kwangu ni kitazama hata maneno yenye inatumika ya siasa kwangu mimi siko katika siasa atakidogo sipendezwi na siasa.

Ni kitazama nje kuna majengo, ni kitazama nje pia kuna miti, ni kitazama nje pia naona mawingu, pia ni kitazama nje pia naona watu. So ni eneo renye riko na maeneo na mambo tofauti tofauti, lakini wakati mwingi hua nafurahishwa kama wakati ule kulikuwa na mwezi muwekudu. So ukitazama kwa dirisha Unatazama unakuta kire unachapendeza sana na chakupendeza katika macho na pia hari yake unafurahishwa nayo.

Hali ya hewa siku ya leo kuna jua na jua kali ambayo kwangu sipendezi sana na jua wakati mwingine hunifanya nisikie nikiwa mvivu kiasi na kukiwa na jua mtu unavaria kaptura, unavaria vesti, ama tishati. Divyo uweze kupumua vizuri na pia divyo ue ene pia unatafuta kuwa chini ya kivuri eneo renye utakuwa sawa ya.

Ya mazoezi haswa kwangu huwa ni eneo ra jioni. Maana wakati mwingi ya asubuhi huwa napenda kuamkia maombi. Nanikisha amkia maombi kuna uwezekano sitaweza kufanya mazoezi. So wakati mwingi mimi hupendezwa sana na kufanya na jioni hapo. Jioni hapo kwa maana pia ninarudi, ninaoga, ninapika, ninarara. So mazoezi ya jioni kwangu hupendeza kuliko ya asubuhi.

Kuhusu kusherehekea mafanikio ya timu, kwangu isipo tu kusharehekea na wengine, kufurahia wakati huo. Sina masherehekeo mengine, labda maybe useme kula ama kunywa, hizo haswa sifanyangi. So wakati mwingi tunikufurahia, tunitafurahia na wengine. Na kwangu nisikie niko sawa, timu yetu imeshida, na nivo.

Kwangu napenda kusikiriza muziki wa injili, muziki wa injili maana eneo moja utanikuza, eneo moja unanifungua kuerewa na kuona mambo furani katika bibiria, maana wengi wenye wanaimba muziki wa injili huwa wanatumia neno. So itanisaidia kukua kiroho kwangu, ita nisaidia kufungua akiri yangu, kuona kupata mitazamo furani katika neno ambao sikuwa napata, lakini kupitia wimboni naipata.

Kifa kile ambacho cha teknolojia ambacho siwezi kuishi, pasipo ni simu. Maana kwa sababu ya mawashiriano, inanisaidia kufanya mawashiriano, inanisaidia kutuma pesa, inanisaidia kujua hali ya taifa vire irivyo, ata ulimwengu wote. So kwa simu ninaweza pata kujua kila kitu chenye kinaendelea kila mahali. Na pia itanisaidia kujua, ata mahali nipo, hatali ikingia nitajua. Na pia itanisaidia kuwashiriana mwengine hata yuko mbali.

Kupanda mirima ni vyema, lakini haswa mimi sija jikuta eneo ra. Kupanda mirima sana, na pia kwenye kuwa ni mezariwa katika eneo. Renye haina mirima sana, lakini na hapo juu kuna eneo renye riko na mirima. Na pia ukiwaya kwamba wakati mwingi mirima huchosha sana. Lakini kwa mtu mwenye unataka kufanya mazoezi, na pia wale wenyehawaja zariwa mahali rabda, ama wamezariwa eneo riko na mirima. Na hao kwao hupendezwa zaidi.

Mimi nina marafiki zangu eneo moja kwa sababu kuwa ni mchungaji, marafiki wengi wangu ni wachungaji na ni waaminio. So wakati mwingi, mimi hupenda sana kuchambua biblia. Ya kwamba tunaezaketi na wao, tuchambue biblia, tuanze kutazama mambo ile ambayo tunapigana na yo katika imani, hari ambazo mtu wamekutana na zo katika eneo ra kiroho. So wakati mwingi huwa ni eneo retu la kukuzana, lakini katika eneo la kukuzana, tunajadiliana maeneo ya kiimani, na pia wakati mwingi tunatazama mambo tu ya maisha ya kawaida.

Kipawa changu haswa ninaweza angaria eneo ra kawaida na pia ninaweza angaria eneo ra rohoni. Kiangaria kama ni kuringana na kuamini kwangu, nina kipaw acha imani. Lakini pia nikirudi ya eneora kawaida, nina kipawa cha upishi. Ninaweza kuandaria mapishi, kwa haraka sana na kwangu huwa ni raha sana. Kabisa.

Mimi kwangu hupenda sana kusoma habari za mtandao, kuriko gazeti. Maana katika habari za mtandao, pia nitaweza kuingia nione ujumbe mfupi ambao watu wameandika, watu wanasema nini kuhusu habari hiyo. So ata ile ya ambayo ni habari ya uongo, katika zire ujube watu wameandika hapo nitagudua. Na pia wakati huo ninaweza tazama, ninawezasoma zaidi ya kile kime andikwa. Na pia inaeza nipea habari hiyo ikiwemeshikanisho na ingine Lakini kwa gazeti inaeza kuta tu ni habari moja.

Kuna ringana ni vitu vipi, maana kuna zire vitu mimi hupenda sana kununua kwa soko. Tukiongea kusu kama vitungu, tuongea kuhusu nyanya, vitu kama zire mimi upenda kununua kwa soko. Lakini kuna hizi vitu zingine kama unga, hizo haswa napenda kununua kama supermarketi. Maana huko pia nitaweza zipata zote kwa pamoja na nitapata pia kwa bei yenye ni nataka na pia nita pata zikiwa. Aina tofautitofauti, so nitajichagulia kile nataka.

Si kwamba haiwezekani kwa kabisa, lakini hata kama mtu utan'gang'ana, lakini inakaa ngumu lakini mtu unaweza ishi. Kwa sababu kuna wakati mwingine umeme hupotea, unagudua ile simu ulikuona tumia, huwezi tumia, maana imeisha moto, so inabidi weke bali na wewe. Unaanza kufanya maisha yako kwa kawaida vile tuu ulikuwa umezoea, so mtu unaeza kuishi. Si kwamba huwezi ishi, hata kama itakuwa na mg'ang'ano kiasi.

Sifa ire muhimu sana kwa kiongozi mzuri ni tabia, tabia, tabia za mtu. Na katika tabia zake, eneo ra kwanza na yenye huwa tunaangaria ni kuaminika kwa ke. Kuaminika kwake hata na mamraka yenye amepewa, kuaminika na fedha zire akonazo, kuaminika na watu ambao wameaminiwa. So kira kiongozi, kitu cha kwanza, razima awe na tabia jema. Na katika tabia, razima tuone utu, razima tuone kuaminika kwake, razima tuone nidhamu zake, mambo hayo yote ni muhimu.

Ha, wakati mwingi nikisha gudua udhaifu wangu, wakati mwingine hua nauongea wazi, inanisaidia, maana chochote ambacho umeongea, ni kama oride umeshukulikia nusu, lakini eneo ra piri, hua pia najaribu kuangalia, kama ni kusoma nitasoma, nijaribu kupambana na huo udhaifu, eneo ringine ni watu nitapatana na wao, nijaribu kupambana na huo udhaifu, na pia ninarudi eneora ingine pia, Ninatumia eneo renye nasikia nikona wezo zaidi So hiyo inasaidika hivo.

Ah, firamu moja ambao niritazama na ikanipendeza sana. Ilikuwa inaitwa prison break ama kufunja kutoka gerezani. Na ilinifurahaisha sana, maana ni kitazama vile walikuwa wanatumia akili. Kwa mwaka naweza kosa kukumbuka vizuri ilikuwa mwaka upi, rakini ninafurahaisha na vile niliona jama moja ambaye anaitwa maichael vile anatumia akili. Vile anafikilia, vile anacheza na wote kia akili, vile yameshikanisha watu wenge kwa pamoja ya.

Ya kufunga mnyama nimewahi kwetu ama eneo letu huwa tunafunga wanyama hata kama wakati mwingine hatufungi kwa sababu ya kukaa na wao. Kuna wakati mwingine huwa tunafunga kwa sababu ya nyama ama kwa sababu ya maziwa. Haswa tumefunga buzi, tumefunga ng'ombe, lakini pia kwa sababu ya urinzi huwa tunafunga pia mbwa, zita kupea urinzi na pia paka, zita rida nyumba kutokana na panya. So kufunga nimefunga wanyama, kuku pia t mefunga ni sehemu ya ndege na zote zingine tulifunga kwa sababu ya faida yenye tunapata.

Ha, kofia nilikuwa napenda sana kuvaria kwa sababu ya vile inanitoa, lakini pia eneo lapili, ikawa pia inanimarizia nywele, so inanifanya kuwa nakipara sana. So hiyo ikafanya ni kayiondoa, na pia ilikuwa muhimu maana, ilikuwa na nizuilia jua, jua, na wakati mwingi ukienda mahali umebebwa na pikipiki, so inakuzulia upepo. Lakini pia ikona mambo yake enye naona hapo nyuma, enye itafanya nywele ikae kama inaisha, haswa kama ukona kipala, inakaanga kama nikuongezeka, inaongezeka. Ata kama pia, ukiwa na kipala uvalie, pia inaficha kipala.

So hakuna mtu hupenda kusimamiwa, kila mtu hupenda kusimamia. Maana katika kusimamia uko na mamraka, ni wewe utaherekeza kila kitu kile vile kinapaswa kufanywa. Lakini mwenye amesimamiwa yeye, hana mamraka ya kivyake. Na kwa sababu kila mtu napenda mamraka, kusimamia inakuwa bora kuliko kusimamiwa. So kusimamia kila kitu utakifanya vile unataka, na kila kitu kitatolewa kulingana nawe. So kusimamiya inakuwa bora.

Nikiwa mtoto haswa nilipenda sana michezo, michezo ndio nilipenda sana, lakini kuhusu kile nilikuwa nasema ningetaka kuwe katika maisha, nitaka sana kuwa dereva wa dege, pairoti, maana hiyo kwangu nilikuwa naona vile ndege zinapita juu, inonifurahaisha sana nashangaa mtu huyo huenda aje, naona nikiwa naeza kupaa juu pia hivo, kwangu itanifurahaisha sana na itaridhisha moyo wangu zaidi. Na pia wakati mwingi katika akiri za utoto, nikuwa naona tu kama nitakuwa natokea kwetu, vile nataka maana niko ndega na niko hewani.

Usiku kabra ya kurara wakati mwingi hua naomba, na pia hua napenda sana kusoma neno, na pia wakati mwingine naeza sikiriza mahubiri, eneo rakuomba ni kujipeana kwa mungu, lakini eneo pia rakusikiza mahubiri ama kusoma neno, ni eneo pia ra kujikuza kwangu, na wakati mwingine pia naweza tazama vire siku ilikuwa, ni tazame vile siku ilikuwa, ilikuwa vipi, kuna kitu maybe nilifanya kasoro, nione kire napaswa kurekebisha, niyone kire napaswa kufanya vyema.

Ya, mimi huimiza sana ushirikiano katika timu, maana hakuna mtu moja huwezi fanya kila kitu, huwezi kufanya kila kitu. So, tunahitaji kila mikono, kila mkono uwekelewe katika kile kitu tunafanya. Hiyo hapo ndipo tutaona ubora wa kile tunafanya na pia kila moja atajivunia ameweza kufanya. So, sisi wote tutasikia alreadyi tumehusika vizuri na kila mtu utatokea ukisema ukichukua kile kitu ni kama chako. Maana we ulitia bidi yako, ulifanya kile ulipaswa kufanya. So mimi huimiza sana ushirikiano wa timu. Maana pia hapa ndibo tunapata ubora wa kitu.

Ya, haswa wakati huu nimekua nikijifunza kuhusu mambo ya kuweka CCTV. Lakini pia ningependa sana kujifudisha pia mambo ya networking. Maana zote unagudua ni muhimu zinahitajika katika maisha. Na ukishajua pia zinakusaidia maana wakati utahitaji kufanya mahali. Hautakaa mtu mwenye hauelewi kile unapaswa kufanya. So utakua na ubora wa kile kitu. Na pia kujifudisha katika eneo ra kufanya kazi ya mbao. Maana hizo ni vitu nagudua ziko kwa nyumba kira wakati unazihitaji. So wakati mwingine ukiwa na vitu unajitengenezia kire unataka.

Ya katika ene ora kueka afya mzuri, kuna mambo kadha hua nafanya jambo la kwanza hua ni kura vizuri. Kura chakura ambacho kikona balance diet. Unahakikisha umekura kila kitu chenye unahitajikura. Eneo ra piri ni kuhakikisha unakunywa maji kwa wingi. Na eneo ra tatu ni kuhakikisha pia unafanya mazoezi, unatembea, unakimbia. Hayo mazoezi yote inasaidia katika mwilini ni muhimu sana.

Katika eneu ra kurida faraga yangu, katika mitandao, haswa hua na hakikisha mambo enye inapaso kuwa siri, nimeiweka siri. Na pia, zile vitu kama ni rink zenye zipaswi kuwa nabonyeza, sita bonyeza. Haswa, kuna ire maisha, nita sema niangaria kama ni ya ndoa yangu, nitaiondoa sita ireta katika mitandao. So, kuna mambo, kuna mambo mengi sana hua naficha. So ukisha hiyo ndoa hivo, inakuwa ukosawa na watu yata wakihusika, wakati mwingine unaficha wale watu hutaki wajurikane, wala unataka wajurikane, unafanya wazi.

Mwandishi moja mwenye kitabu chake kili nifurahaisha sana ni mwandishi anaitwa Ken Waribora ambaye ameandika kitabu kuhusu siku jema na ukitazama mwandishi vire ameiyandika na pia vire inaringana na hari ya kawaida maisha yenye tunaishi jabo hilo ya imenifurahaisha sana so ni kitabu mzuri ni kitabu hata chenye naeza ambia hata mwingine pia achukue asome maana kinaongea kuhusu maisha ya sasa.

Mahali pa historia ambapo ni ngependa sana kutembelea ni Israel, ni nchi ya Israel. Nchi ya Israel kwa sababu nikiwa mkristo, eneo kubwa sana na ukristo rimejengwa kutoka kwa wa Israel. Maana tunajua Yesu wa alienda kure, ndiko amezariwa, ndiko alikufia, ndiko alifufuka, makaburi ya babazetu za wa imani ya kina Abrahamu, Isaka, Yakobo. So ni eneo rangu ambaro ningependa sana kutembele kwa sababu ya imani yangu.

Ya, napenda sana kwangu kujifundisha historia, maana historia huwa inakuerezea chanzo, cha jambo frani, chanzo, na ukiangaria kama mirazetu, utagudua nyingi zake tukonazo kwa sababuni historia, so tunapaswa turudie eneo ra kujua ata historia, hiyo ilianza vipi, kitu kire kilianza vipi, ukiangaria kira dini, enyeleo tunaongea kuhusu, kira dini utagudua ikona historia, So mtu yoyote ambaye anasema naamini, lazima pia anapenda historia. Divyo anayeza rudinyuma, aweza kutazama, mahali ilijengwa, ilijengwa vyema ama ilijengwa vibaya. Divyo ugudue ile uko kwake inafaa mahaifai.

Ya, huwa napenda kutembea kwa miguu, haswa ukiwa eneo renye, unajua uko sarama, si eneo renye riko na wizi, si eneo renye riko na mikora, na pia unangaria hali ya hewa. Kuna hali ya hewa ikiwa wakati si jua na si mvua, iku hapo katikati, wakati unaweza tembea na utembee vizuri. Lakini ukigudua kuna jua sana, wakati mwingine hua ningumu sana kutembea, na pia ukiangaria ni wapi uko. Kuna maeneo huwezi tembelea kwa msitu wenye unajua ni hatari, uanze kutembea miguu. So mtu huangaria ni wapi huko, hali ya hewa hiko vipi, hiyo siku umeamka ukiwa unajisikia vipi. So kuna ringana na maeneo mengi nye itafanya mtu kutembea. Lakini kutembea huwa mzuri kama tu eneo riko sawa na kila kitu kikosawa.

Ha, ujuzi ure mimi kwangu ningependa sana kujifunza wakati kama huu pia nikiangaria kwa sababu ya imani yangu, ningependa sana kujifunza kucheza vyombo, vyombo kama keyboard, kucheza kama gita, kucheza. Kira vyombo ambazo ni za wimbo kwa ngu zinae, ni za faida na kwangu nizige nifurahaisha sana. Ambazo wakati mwingine ninaangaria, labda nitafte marafiki ama watu wenye wamekua wakicheza, wako na huo uzoevu. Then, niongee na wao kutoka pari niweze kujifunza.

Kwangu kutazama michezo huwa bora kwa sababu sijeingia sana kwa mchezo mingi vile ninaweza cheza. Lakini huwa nafurahia wakati na tazama wengine wakicheza haswa ware wanao ni husu na hile mchezo yenye huwa inanipendeza. Kama mpira hivi, kama kukimbia, mchezo hiyo kwangu huu niridhisha zaidi kuliko michezo mingine.

Chakura cha ugeni chenye nimewahi jaribu ni kama mtori mtori katika Tanzania na hua ni chakura mzuri sana Hata waleo nikifika huko hua nakura sana mtori na pia chai ya nazi Izo mbili ndizo ni mejaribu na nikasikia zikiwa bora zaidi zikiwa nikitu chenye ningetamani kama ningeri kijua kabra Ama ningeritamani kama ningekuwa naweza kukipika kama hivo tu wanakipika.

Pumziko rangu huwa ni katika kusikiza nyimbo. Nikiwa nasikiza nyimbo naeza pumzika vizuri. Wakati mwingine nitatafutata. Kama ni reso nitandike kwa sakafu. Nitulie pale, nianze kufikili, kuhusu kuwa mungu. Mambo ambayo mungu amenifanyia. Na kwangu inakuwa ni kupumzika, tu ninapumzika. So ni muda tu ninajitafutia. Ninafanya mambo haya na kwangu nasikia nimepumzika.

Haswa mimi hupenda kwenda madukani ya subuhi ama jioni yote mbili kwangu iko sawa maana naweza fika, nawezaamkia asubuhi Niangaliye kile kitu nataka kufanya nigudue kuna vitu sina So itabili nitokea hivo madukani na wakati mwingine pia jioni Wakati nimefanya kazi zangu na nataka nione vire kumekuwa, vire siku imekua So natokea hivo tunatembea, tembea madukani na jiangalilia vire kuko.

Ya, huwa natumia teknolojia ya sauti. Kama kipasa sauti, huwa nakitumia. Pia huwa natumia earphones, pia huwa nazitumia. So, ndivyo niwezekusikiza wimbo, niweze kuzungumza, na pia iweze kutoa sauti yenye ningependezwa na yo zaidi.

Ya inayeza pendeza, lakini haswa mimi kwangu kwa sasa sijui kucheza chombo cha muziki hata kimoja, lakini hua napendezwa sana nikiona kama keyboard, nikiona kama gita, zote hunipendeza sana na nimoja ya zire zenye na tazamia kujifunza ili nijue jinsi ya kukicheza vizuri, nifiniweza kukicheza.

Wakati ya wasiwasi kwangu haswa hurudi eneo ra imani yangu. So itanirudisha eneo ra kuomba, eneo ra kusoma neno. So itanirudisha eneora kupata, kujenga imani yangu katika mungu. Ndivyo niondoe eneora wasiwasi. So itanirudisha sana, nitaomba sana, nitajaribu, nisome neno sana. Nisikiza sana ujumbe kuhusu imani. Nianze kutazama mambo ambayo yenye mungu alinifanyia katika maisha yangu. Nione ingine vila haingeweze kana tu ni mungu angeweza. Kutokana na hayo mwishowe ninaamini tu mungu.

Kuna ringana na kuthamini kazi, kazi na kuthamini kazi inatekemea kwa sababu kila kazi inauthamana wake. Lakini pia mtu huangaria kazi hiyo inasaidia aje watu wengine, ni ya faida aje kwa watu kama siya faida. So unaangaria mambo kama yari. Usifanya kitu uite kazi na hiyo wakati mwingine ni watu wengine inadunisha, Ama ni hewa inabadiri inaharibu Ama inaharibu eneo renye huko maana ikifanya hivyo mwisho ni kumanisha na huko mbele pia italeta shida zaidi So kazi yote yenye inasaidia mwanadamu Inaleta faida kwa mwingine Inaleta faida kwa jamii Iyo ni kazi ya ambayo ninathamini sana.

Kwangu nilipenda sana hesabu, hesabu, hesabiti ilikuwa, kwangu ilinipendeza sana kwanzia, kwanzia nikiwa, nikiwa primary school na ilikuwa mzuri sana na kile kilianza kufanya niipende ni wakati maana kwa kuwa ni mezariwa eneo re yenye tulikuwa na umaskini, then mwalimu akaahidi kila mmoja mwenye atakuwa anapata A, atakuwa anapewa mia. So ni katazama wakati huo kuna pesa tukuwe tunahitajika kulipa shuleni na wakati mwingi ilikuwa inanibidi nifanye kibarua. So wakati niliona hivo kutoka pale hesabu kwangu ni kainuka, nikawa naongoza. So kila wakati napewa hiyo mia na najiripia pesa yenye tulipaswa kulipa na maisha kwangu ikawa abora na kutoka hapa nikaipenda zaidi.

Hutegemea na ile kazi kinafanya. Maana kama simu yangu, naeza hichaji mara mbili ama tatu kwa siku. Ikitegemea kile nilikuwa nafanya. Kama ni wakati nasikiza kama wimbo, naeza tu chaji mara moja. Ikiwa maybe nilienda kwa YouTube, naeza fika mahali nikute nita chaji mara mbili. Ikiwa nilienda kutazama video, pia inaeza nihitaji nichaji mara mbili ama mara tatu. So inategemea nini nafanya nayo.

Ha umeme ukikatika haswa wakati mwingine huwa naeza tumia kama tochi na umeme pia ukikatika wakati mwingine kama niko ene ore yenye niko na sora nitarudi eneo ra sora na wakati mwingine pia nitajaribu kuangalia kire naeza fanya bila umeme na kire ambacho siwezi fanya bila umeme ndivyo niweze kujua nini nitafanya na nini sitafanya wakati kama huo.

Mimi kwangu katika eneo ra kusherehekea mwaka mpya, eneo moja mimi huenda mkesha, so nitarara kwa mkesha, hiyo siku nitatafta mungu sana, nita tafta mungu na jia kubwa, eneora piri siku hiyo ya kwanza, huwa na andaa mapishi virivyo, na hakikisha nimekura vyema, nimefanya. Nimesharehekea yani kwangu ninafurahia mwaka umefika vizuri na pia ninarudi kwa mungu na shukurani Kwa sababu ya mwaka mzima, mwenye amenirinda na pia mwaka mpia wenye na ingia.

Mtoto hupendeza na kwa hivo huwa napenda sana kucheza na watoto. Haswa ukienda ukae na mtoto na uwone anafurahia katika mchezo. Wenye mnacheza nayeye kama hata ni kurukaruka, kama ni kujificha, kama ni kadi mnacheza na zo. Maana mtoto wakati mwingi mchezo hautegemei ni hupi unategemei kuwa ya kwamba anafurahia kile unafanya.

Mimi kuhusu nyurewa wakati mwingi sana hua napenda kunyurewa bada ya wiki moja ama wiki mbili. Maana mimi si wale wenye wanapenda kuwa na nywere mrefu. Yangu hupenda kukaa na kanywre kadogo. Maana inanirahisishia katika kuoga. So nakua siye eneo re njerinaweza kuweka uchafu. Na pia nikioga, nitaoga kwa wepesi, na kwa haraka sana.

Ha italingana ni kazi gani. Kuna kazi nawezaona na nipendezo na mimi kufanya pekee yangu. Lakini wakati mwingi ikiwa ni kazi yenye inahusu kama kampuni ama watu wengi mimi hupenda kufanya tukiwa wengi kuliko pekee yangu. Maana kila mtu ataweka maarifa yake katika kila tunafanya. So wakati mwingine utagudua, umejua njia bora ya kufanya, kuliko hile ulikuwa na maana, kuna mwigine ya ameifanya kukuliko, na akawa na uzoefu furani, akawa na ubora furani, na ukatumia huu ubora.

Jinsi ya kushukulikia wateja, eneora kwanza hua, ni umfanya akiwa asikie akiwa huru, asikia aiwa nyumbani. So kuna mteja kisha fika, eneora kwanza, si kile anataka eneora kwanza, ni kumjulia hari, usikie vire hako, usikie kama kovyema, ukiona kama kuna kitu kinamsumbua, unajaribu kuongena yata hari ya maisha ya kawaida, kutoka pale, wacha atakire kitu, wanahitaji kutoka kwako, wacha ajue, hata upora, wakire kitu. Na, wakati mwingine unamsaidia mambo yenye haelewi.

Kwangu chai huwa bora kuliko kahawa. Na ni bora kwa sababu ya ladha yake. Kuna ladha, ladha, kwangu ladha ya chai, nasikianga ikiwa bora zaidi kuliko ladha ya kahawa. Hata kama kuna wengine wanasema kahawa inawazuilia kulala. Mimi si kwamba inanizuilia, lakini kwangu chai, chai inakuwa bora zaidi. Lakini kahawa nikiikunywa bado, nasikianga bado sijakunywa chai, bado niko na kitu bado sijafanya.

Mimi hupendewa sana na muziki ambao ni wa injili na katika muziki wa injili mimi hupendezwa sana na muziki watenzi kama tenzi za rohoni. Maana muziki ule huo na imba kuhusu imani, imani hile ni meamini na matendo yare kristo alitenda kwa sababu yangu. So kila wakati ni kunijenga utanijenga zaidi dani ya mungu na itafanya pia nizidi kumuerewa mungu zaidi.

Kwangu kusoma gazeti huwa ni ngumu, maana wakati mwingi sana hupata habari kutokana na mitandao. So wakati mwingi mimi nitaingia kwa mitandao na nipate habari zire ziko. Lakini na hapo nyuma wakati mambo haikuwa sana katika mitandao, gazeti ningeri soma. Ndivyo nipate kujua mambo yare inaendelea. Lakini haswa sahii, teknolojia ikiwa imefika, mahali imefika. Ukiwa na simu, gazeti unasoma, ata unasoma kwa simu.

Ya, mimi hupendezwa sana na kupiga picha. Haswa nikiwa mahali, penye nataka niweke historia. Kitu fulani, kilitokea wakati fulani, ama nilikuwa mahali fulani. Kitu kile wakati huu, sasa ndio mimi mostly hupenda sana kupiga picha. Maana picha itakuwa ni kumbu kumbu, inanikumbusha kile kitu kilitokea, ama eneo fulani nilikuwa nimetembea.

Haswa sahi tukiwa wakati wa teknolojia, kwenda sinema, siku hizi imekua ngumu, maana uko na simu, uko na laptopu, so kira kitu chenye unataka, tu naingia kwa mtandao na unapata. So hata kama ni firamu unapenda, hiyo enya unapenda, unaeza ipata kwa simu, unaeza pata kwa YouTube, so ingine unapata kwa Google, so inaipata kwa urahisi, so sirazima uende kutazama sinema mahali.

Kufikia katika kazi yangu, hua na taka kufikia ya eneo renye, kazi yangu itaweza kuwa msaada kwa wengine, itaweza kusaidia wengine, iweze kuwa dhibitisha, iweze kukuza maisha yangu, na pia iweze kuwa ya faida ata kwa vizao wazao wangu, my generation, ndivyo kila moja mwenye atakuja ataweza kufaidika.

Upepo, upepo huwa bora kuliko AC. Maana upepo ni wa kawaida. Hakuna mahali unachargiwa, maybe kama umeme. Hakuna mambo mengine yenye imehusika. Nagundua tu ni upepo tu wa kawaida ni natural. So upepo huwa bora kuliko AC kila wakati.

Ya huwa natumia teknolojia ya sauti kama kipasa sauti mikrofoni ambayo itanisaidia kutaoa sauti vizuri. Pia ingine inaondo iko na noise cancellation so inakupunguzia kelele makelele yenye iko nje so huwa napenda sana kutumia.

Ya mimi hutuo sadaka na pia huwa natua michango. Haswa ile inahusu watu na ile inahusu kama mijengo, kama vile ya dini, kama kanisa hivi. Ama iwe kuna jambo frani, projecti frani inapaswa kufanywa. Hiyo mimi huwa nazitoa sana. Ya inakuwa bora. Inasaidia.

Ya mimi hupenda kukimbia haswa kwa mazoezi yangu kama mtu binafsi wakati mwingine unatokea tu hivyo unakimbia kimbia Lakini ile ya mashindano hiyo niliwahi fanya kitambo lakini wakati huo nikawa na shida ya kifua so sikuweza kuingia sana katika hiyo mashidano.

Ya, ndoto yangu kubwa kwanza, ya kwanza katika eneo rangu ra kiroho ni kumuona mungu. Lakini ya pili ni wakati naona ku kumeanza kuguduliwa mandawa, mandawa kama ya kuponya kama saratani. Pia katika eneo ra kidini kuona watu wenye wakona saratani, magonjwa inakaa sugu, wakipona. Ya, hiyo ni ndoto yangu ile kubwa sana.

Yea, napenda hesabu sana. Hesabu nilikuwa kati ya wale watu wenye walikuwa wanaongoza. Na mwanzo si ya kwamba nilikuwa naipenda. Lakini wakati nilichochewa. Na nilichochewa na mwalimu. Wakati Wakati nilikuwa katika sure ya msingi. Na tukawa kuna pesa tulipaswa kulipa karo. Na wakati mwingi ningeenda kufanyia vibarua. Lakini akaja akasema kila mtu mweny hatakuwa anapita vizuri. Anazawadiwa mia na tulikuwa tunafanya mtihani kila wiki. So kutoka hapo nikapenda mahesabu sana na ikawa ndio somo yangu ile mzuri sana.

Nikiamka kitu cha kwanza ni kumshukuru mungu, maana ni yeye amenirida usiku wote na pia kuomba ya kwambaa niongoze kwa siku jema ambayo ninaanza, maana bila kuongozo naye siwezi. Kutoka pare ni naoga na jitayarisha naanza shughuli zangu za siku.

Njia ire natumia kwa usafiri kira siku, haswa ni magari, maana kila wakati na pia pikipiki, maana kira wakati unakuta uko kwa safari, na inakua rahisi sana ukingia kwa matatu ama ukingia kwa pikipiki, kwa sababu eneo moja eneo ra kuondokea wakati kuna msongamano, so unajaribu kupunguza ukienda na pikipiki, na magari wakati unaona mahali unataka kuenda unataka uharakishe na ni bari kiasi.

Ya katika usafiri, GPS huwa bora maana, GPS itakuonyesha, ata ukiwa unaenenda, ukipita, itakuambia, unapita itakuonyesha umebakisha muda mgani, ni masaa magani unatarajiwa kuwa hapo. Na so yote inakuwa na urahisi, kuliko ramani. Maana ramani, ata ukipotea, usiporudi uiangalie tena, Utaendelea tu kupotea, lakini GPS ukipotea, unaeza eka hata sauti, inakuelezea geuka upande wa kulia, upande wa kushoto, na kuambia pingilia hapo. Ya, GPS ni bora.

Ya, mimi hula samaki. Samaki huwa mzuri sana kwa sababu ya vitamini zire inaongeza katika mwiri wa mtu. Haswa ukikutana na moja yenye inaitwa mbuta. Kwa kuwa haina mifupa dogo dogo. Ikona zire tu kubwa so inakuwa na wepesi wakura. Na pia inakuwa tamu.

Yea napenda, haswa alnapenda kusoma vitabu vya dini. Kitambu ambacho kitaelezea kuhusu imani. Imani ya ukristo, ikiwa imani moja yenye nimeshikilia. So ina itanipea historia, ingine itanipea zire vitu napaswa kutazama katika imani. Ingine itaniambia kuhusu, wengine wenye warikuwa na imani hiyo. Mambo enye mungu waliwatumia, mambo ire iritokea kwa maisha yao.

Unakipindi kimoja sana huwa nakipenda kinaitwa kupambazuka. Eneo moja ikiwa ni kwa sababu huwa ni wakati wa kuabudu, ni wakati wakusifu, na pia hua ni wakati waneno. So ni wakati ambao unanikuza katika maisha yangu. Ni wakati ambao unanikumbusha kuhusu mungu. Ni wakati ambao unafanya nitazame maisha yangu ipasavyo.

Mimi habari nyingi haswa huwa napata katika mitandao. Nikichukua simu yangu ningie kwa mtandao. Nitapata habari, nikiandika tu habari kuhusu jambo fulani unaliona. Na pia siku hizi unakuta televisheni nyingi ziko kwa mtandao. So ukienda uguze tu moja, unaingia ndani, unaiona, unaona kila habari ambazo wamepeana. So unapata habari kwa haraka.

Ya katika kazi yangu nimesoma kuhusu kutengeneza umeme na nikiangaria niriichagua kwa sababu ya eneo moja niri niriadhiriwa sana na vire ndugu yangu pia amefanya hiyo pia baba yangu alikua anafanya na nikaona ni kitu rahisi, si kitu inakaa ngumu na pia kwa sababu dani yake tulikuwa tunasoma haswa sana katika kuna hesabu. Na hesabu nilikuwa nimepita vizuri Pia kuna physics Pia nilikuwa nimepita vizuri So nikaona hizo nitaweza kufanya na nitaweza kufanya vizuri na pia hazina ile kunizuiria sana Maana na naeza fanya kazi kivyangu bila atakuwa kuajiriwa na mtu.

Mia tabia ile haswa mimi hupenda sana kwa wengine ni mtu mnyenyekevu. Tabia ya kunyenyekea na tabia ya heshima. Nikiona mtu mwenye anaweza nyenyekea. Hata kama anajua jambo anaeza kubali hata kufudishika tena. Afudishwe na mwingine na asikirize kwa makini. Na kira ni mtu anaheshimu watu wote. Mtu tabia hiyo huwa inapendeza zaidi.

Ya napenda sana kunywa maziwa, maziwa ikiwa fresh na pia maziwa irioganda yote ninapenda sana. Kuinywa hivo na pia wakati mwingine kama ni irioganda kura na kunywa na ugari ya huwa naipenda sana ni mzuri na nitamu inafya ina nutrition ya.

Ya wakati mwingi mimi kusomea nyumbani habari za mtandao ama mtandaoni. Na wakati mwingine pi ata nikiwa nasafiri, nikiwa kwa gari. Nitashika simu yangu, nifungue, nianze kuangalia habari za mtandao kile kinaendelea. So nikijikuta pia wakati mwingine ata katika kazi zangu, nijikute nimepata, nimechoka napumzika tu kidogo nachukuwa dakika kama tano natazama.

Sijawahi safiri kwa ndege, ilihali nimetamani sana, maana wakati mwingi nimetoka nje ya Kenya lakini, kuenenda na ndege sikuwahi, maana maripo yake ilikuwa juu, angarao nilikuwa natamani, maana ni mwendo ambao ni utakuwa mfupi, na pia nitaweza ku, nitaskia vire wengine pia usikia wakienda kwa ndege, wakisafiri kwa ndege.

Ya, mradi mpya haswa mimi huanzia kwa kushukuru, kushukuru mungu na pia jambo la pili lazima niketi chini nifanye mahesabu ya ile kazi napaswa kufanya, wale watu nahitaji, Niangalie kile niko nacho, nione kulingana na kile niko nacho na ile kazi iko ni gani naezafanya kuanzia wakati huo Hapo ndipo haswa mimi huanzia.

Muda ule mimi haswa huwa katika mtandaoni huwa ni usiku na pia wakati mwingine masaa ya saa saba haswa. Unaeza niona sana kwa mtandao. Maana wakati huo ndio ninapata eneo kubwa sana langura kupumzika. So wakati huo ndio ninaeza chukua muda kidogo nipitie kwa mtandao nione vile vile kunaendelea nione nipate habari mpya.

Mwalimu yule nakumbuka kutoka shure ni mwalimu wa hesabu. Ni mwalimu wa hesabu wa shure yangu ya msingi. Maana kuna kitu kimoja alinifanyia ambacho ilikuwa mzuri sana. Ya kwamba wakati ya alianza kutuchochea kuhusu kusoma zaidi. Wakati alikuja akasema kila mtu akipita vizuri hesabu atakuwa anampea zawadi. Jabo hilo lilinisaidia sana. Na pia nilikuwa nimerudia darasa ra saba akani pereka darasara nane. Kwa sababu tu hesabu ya kwamba nilikuwa na pita hesabu vizuri.

Wakati wa mapumziko kazini, huwa natoka nje kupunga hewa. Ya, unatoka nje, unapigwa na hewa, unatoka nje, unajiangariria nje vire kuko. Dakika hizo tu kidogo, unatembea, tembea kidogo. Angarao, miguu ifanye, ama mwiri ufanya mazoezi kidogo. Pia, wakati mwingine unatoka unapigwa na kaya. Jua kidogo wakati eneo renye uko harina joto, eneo renye uko labda likona baridi na nje kuna kajoto. Kuna jua, unatoka, unapigwa na joto kidogo.

Wekendi zangu huwa hiyo diyo wakati. Wakati sikuwe wakati nikona wakati mwingi. So wakati huo diyo huwa wakati mwingi sana nafuanguo. Na pia ninakuwa na muda wangu wa kuomba na kusoma bibiria zaidi. Maana wakati huwa nini muda mrefu. Ya haswa hivo ndivo huwa natumia wikendi zangu.

Katika kushirikiana na timu, eneo moja ambalo huwa muhimu sana ni kuerewana, kuerewa ya kwamba. Hakuna mtu anaweza fanya kila kitu, lakini kila mtu akona jambuo anaezafanya. So, ni kuhakikisha kila mtu ile ambayo akona ubora wake, ndio atafanya katika timu. So, eneo ra kuongeleshana na maongezi yetu huwa muhimu sana, na eneo rakuweshimu mmoja na mwengine. Kugudua ya kwamba kila mtu akona udhaifu lakini pia kila mtu akona eneo lake la ubora wake.

Ya mimi napendelea sana kitanda ambacho ni kizuri. Kitanda kizuri ni kitanda ambacho kitakupea pumziko. Ni kitanda ambacho hata godoro lake utagundua liko ni nyepesi linafinyika so ukilala litakupea hio pumziko. Lakini kitanda kile kigumu unagundua kuna pumziko fulani hata ukijiwekelea pale hautapata.

Ha, fanikio yangu kubwa, renye nimewahi ipata kazini ni wakati mmoja. Nilienda kusaidia bibi moja, kuhusu umeme wake ukiwa nashida. So, nikaenda mahali umeme umetoka, so kwa kampuni ya umeme. Tukaenda kuongea na wao, nika shugurika, lakini katika ile hari, nika patana na mtu mwenye hanijui, nika msaidia kujaza fomu. Na nilipo mariza, nikamwuliza kama amefanyiwa mambo ya umeme ya akaniambia bado. Tukaongea na yeye akanipea kazi. Ni mtu hakuwa anijua, lakini alinipea kontrakti ya nyumba yake mzima.

Mimi hupenda sana kuamka na jua. Kuliko kurara mapema wakati mwingi usiku naeza kaa sana. Maana kwangu usiku usiku hua pia ni eneo renye mimi huweza kufanya mambo mengi. So mambo mengi yangu utastukia ninaisukuma usiku. So ikifika ni usiku. Usiku ni tarara usiku wa manane. So asubuhi nayo kuamuka unagudua nitaamuka na jua. Wakati mwingi na wakati ule hakuna mahali naenda.

Ya vile huwa nafanya kuwatia moyo wenzangu, eneo moja, ni kuwapongeza. Kwa maneno tu, kwa maneno nawaambia hapo umefanya vizuri na eneo la pili. Wakati mwingine unawaletea zawadi kidogo, hata kama ni peremende, inatia moyo sana. So mtu huyo atasikia ni kweli amethaminiwa. Eneo la tatu ni kuwaheshimu. Kila mmoja ninajua akona ubora wake, kuna eneo lenye huwa anafanya bora. So ninamthamini.

Yea mfanyi biashara mwenye namjua mbora zaidi ya anaitwa Julian Cura. Eneo moja huwa ananipendeza ya kwamba ni mchungaji. Rakini pia amekuwa katika eneo ra biashara. Ata kuna wakati ya alikuwa amenakiriwa moja ya ware mia bora katika Afrika. So, nikiangaria ni mtu amesimama katika imani. Na ni mtu pia anafanya biashara zake na anafanikiwa. Amenipendeza.